Ndio, wazo la kuanzisha biashara yangu ni jambo ambalo nimelifikiria kwa kina kwa sababu, biashara si tu njia ya kipato, bali pia ni fursa ya kujifunza, uwajibikaji, ubunifu, na kujitegemea. Ningependa kuanzisha biashara ambayo, inatatua tatizo fulani katika jamii kwa mfano, biashara ndogo ya huduma za kidigitali uuzaji wa bidhaa mtandaoni au biashara ya kilimo cha sasa yaani kilimo biashara kinachutumia teknolojia rahizi. Nilianza fikiria hili kwa kutambua kwamba kutegemea ajira pekee. Kunaweza kuwa na changamoto hasa katika ulimwengu wa leo ambako kuna ushindani mkubwa. Biashara yangu ninganza kwa kupanga malengo wazi, kufanya utafiti wa soko ili kujua wateja wanahititaji nini na kuweka bajeti inayo lingana na uwezo wangu. Pia ningejifunza kutokana na makosa kwa sababu najua hakuna biashara inayofanikiwa bila changamoto. Zaidi ya faida ya kifedha, biashara yangu ingenipa nafasi ya kujijenga kimaadili, kuongeza nidhamu na kujifunza kupanga muda. Ningependa pia biashara hiyo iwe na mchango kubwa katika jamii hasa mchango chanya kwa kutoa ajira kwa vijana wengi na kusaidia kutatua tatizo katika jamii.

Mandhari nzuri ni zaidi ya kuona tu. Ni hisia inayo kufanya ujisikie sehemu yako ni sehemu ya ajabu na yenye thamani kwa mfano mandhari ya mlima. Ambayo mimi naipenda yenye miti ya kijani mto unaotiririka taratibu na wingu ndogo angani. Sio tu inavutia macho bali pia inatosha sauti za asili zinazofanya akili kupumzika. Hali ya hewa kama hii yenye upepo mdogo unaopuliza nywele zako na harufu ya udongo. Baada ya mvuaa huongeza uhalisia wa mandhari na kufanya kila kitu kiwe hai zaidi. Mandhari kama haya mara nyingi huchangia fikra za kina unaweza kutafakari kuhusu maisha ndoto zako au mambo madogo unayoasahau katika shugulizi za kila siku zaidi ya hayo mandari nzuri huchochea ubunifu unaweza kufanya uchore picha upige picha au uandike mashairi na hadithi hata changamoto ndogo hama kutembea mbali mrefu kufikia sehemu hiyo huongeza thamani yake kwa sababu mafanikio ya kufika katika mandhari yenye uzuri huleta furaha na kurudhika zaidi.

Mimi upiga picha mara kwa mara lakini si kila siku. Mara nyingi hupiga picha wakati wa hafla maalumu matembezi au wakati napo ona maandhari au tukio linalotia moyo. Upiga picha kunanipa fursa ya kuhifadi kumbukumbu nzuri ambazo zinaweza kuzitazama tena baadaye kama vile picha za familia marafiki au maandhari yenye asili nzuri la kipekee.

Ninapenda kununua vitu katika kwenye soko la karibu au maduka makubwa yanayo jumuisha bidhaa tufauti kwa urahisi. Kununua katika sehemu hizi kuna rahisisha kupata kila kitu ni nacho hitaji kwa wakati mmoja ama mahali pamoja. Sokoni ninapoenda kutokana na fursa ya kuangalia bidhaa mbalimbali kulinganisha bei na kuona ubora wa bidhaa kabla ya kuinunuwa. Hiu nipa fursa ya kuzungumza na wauzaji, kuuliza maswali na kujua zaidi kuhusu bidhaa wanazouza. Jambo linaloongeza ujuzi wangu na mnunuzi. Katika maduka makubwa, napenda urahisi wa kupata bidhaa nyingi kwa haraka kutoka kwa vyakula, mavazi, vifaa vya shule, hadi bidhaa za kielektroniki zote zikiwa chini ya paa moja, zaidi ya hayo kununu vitu kunategemea. Pia na aina ya bidhaa baadhi ya bidhaa maalum hupatika kwenye maduka maalum ama masoko maalum jambo hili nalo fanya mnunuzi awe na uzoefu wa kipekee.

Ndiyo napenda hesabu kwa sababu ni somo linaloninasa utaratibu, mantiki na ufahamu wa kutumia akili kutatua matatizo. Hesabu hufundisha jinsi ya kufikiri kwa kina, kupanga hatua moja, baada nyingine na kupata jibu sahihi kwa kutumia kanuni na mbinu mbali mbali. Napenda hasa sehemu zinazohusiana na tatizo lanmaneno, algebura na hesabu za maisha ya kila siku. Kwani ufanya nione jinsi hesabu inavyohusiana na maisha halisi kama kupanga bajeti, kupinga muda au kuhesabu vipimo. Hata hivyo hesabu inaweza kuwa changamoto wakati kanuni au mahesabu yanayohitajika ni magumu lakini changamoto hizi hunifundisha kuwa na uvumilivu, nidhamu na juhudi ya kuendelea kujifunza. Pia mara nyingine napenda kushindana na marafiki au kufanya mazoezi ya hesabu ili kujaribu uwezo wangu wa kuona maendeleo yangu. Kwa ujumla hesabu tu. Hesabu si somo ila nambari, mbali ni njia ya kukuza akili kimantiki na ubunifu.

Kwanza hupitia ajenda ya mkutano ili kuelewa mada zitakazo jadiliwa na kuandaa maswali au maoni yangu mapema. Hii ina nisaidia kujiamini wakati wa kutoa mahoni na kuwakikisha sijapoteza muda katika kuelewa hoja zinazo andaliwa. Pia kupanga vifa vyangu kama kalamu, daftari na nyaraka muhimu ili nikiwa kwenye mkutano niwe tayari kuchukua noti au kutoa taarifa zinazohitajika. Mara nyingine hupitia taarifa za awali kutoka kwa wenzangu au ripoti ilikuweza kushirikiana kwa urahisi na kutoa mchango yenye maana. Zaidi ya hayo. Kufikiria mitindo ya kusawasiliana kuzingatia jinsi ya kusema kwa uwazi na kwa heshima na pia kupanga muda wa kuzungumza ili usikose nafasi ya kutoa mchango wangu. Pia kuhuchunguza mazingira ya mkutano kama vile nafasi ya kukaa vifa vya teknolojia vitakavyo hitajika. Jinsi ya kuunganishwa kwa mkutano kwa mtandaoni ili kila kitu kiende kwa rahisi. Kwa jumla hujianda katika mkutano kwangu ni mchanganyika wa mandalizi ya kitaalamu pango ya kibinafsi ya nidhamu jambo ambalo lina hakikisha kushiriki kwa ufanisi na kupata matokeo chanya.

Kipau mbele changu kazini kwa mawasiliano ni kuhakikisha kuwa ujumbe wangu unafika kwa uwazi, kwa heshima na kwa ufanisi. Ili kuepuka mchanganyiko na kudumisha uhusiano mzuri kazini. Najitahidi sana kuelewa mahitaji na hisia za mtu anayolengwa na meseji hiyo. Kwani kusikiliza kwa makini ni sehemu muhimi ya mawasiliano bora. Pia hupanga maneno yangu kwa umakini kuhakikisha hayana utata na yanaeleweka kwa urahisi iwe ni maelezo ya kazi, mwongozo au maoni. Kwa mawasiliano ya kielektroniki kama barua pepe na ujumbe mfupi, ninaweka kipau mbele katika uwekaji wa taarifa kwa uwazi na kuzingatia mda wa majibu. Ili kila mtu aweze kupanga shughuli zake ipasavyo. Zaidi ya hayo huchukua tahadhari ya kutumia lugha yenye heshima na isio kasirisha kwa mawasiliano mema yanayoongeza imani, ushirikiano na tija kazini kwa ujumla. Kipau mbele changu kazini kwa mawasiliano, ni kutoa taarifa kwa uwazi, kusikiliza kwa umakini na kuheshimu maoni ya wengine.

Uongozi na matumizi ya teknolojia kwani yanasaidia kwa mtaalam bora na kuongeza tija kwa kazi yangu. Kwanza mafunzo ya mawasiliano mema yananifundisha jinsi ya kueleweza mawazo yangu kwa wazi. Kusikiliza ya wenzangu kwa makini na kushugulikia migogoro kwa heshima. Jambo ambalo ni muhimu katika kazi yoyote. Pili mafunzo ya uongozi yananipa mbinu ya kupanga kutoa motisha kwa wenzangu na kufanya uamuzi kwa ufasaha. Jambo linalongeza mafanikio ya timu nzima kazini.

Nilipo shiriki na marafiki wangu katika michezo, masomo na sherehe za shule. Napenda hasa siku tulipokuwa tukifanya michezo ya vikundi. Tunaposhindana kwa furaha, kucheka na kushirikiana bila kujali matokeo kwani zinilipa hisia za mshikamano na urafiki kwa dhati. Pia kumbukumbu nzuri ni pale walimu walipokuwa wakitufundisha njia za kufurahisha tukielewa masomo kwa urahisi na pia kujifunza mbinu mpya za kufikiria. Sherehe za shule kama sherehe za utamaduni au michezo ya shule pia zimenifurahisha sana kwani tulishiriki wapenzi wetu na kujionea talanta za kila mmoja.

Mshikamano na ushirikiano unaojitokeza kati ya wanachama wake napenda jinsi kila mtu anavyothamini maoni ya wengine kushirikiana katika kutatua changamoto na kusaidiana pale napohitajika. Jambo hili linafanya mazingira ya kazi au ya masomo kuwa yenye furaha na yenye tija. Pia napenda jinsi shirika linavyotoa fursa kwa kila mtu kuonyesha vipaji vyake kushiriki miradi na kujifunza mambo mapya kupitia shughuli mbali mbali za shirika.

Napenda kula mbugo za kienyeji zenye asili ya Afrika hasa mboga kama sukuma wiki mchicha kunde na kunde za majani kwa sababu ni zenye ladha nzuri zinaboresha afya na nisehemu ya utamaduni wa chakula wa kienyeji sukuma wiki na mchicha nizakupenda sana kwani zina virutubisho muhimu kama vitamini A, C na madini ya chuma jambo linalosaidia mwili kuwa na nguvu na afya njema.

Ndio napenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenye afya kilicho tajiri kwa protini madini muhimu kama chuma na zinc na mafuta yenye faida kwa moyo kama omega tatu samaki hufanya chakula kiwe kitamu na cha lishe bora na mara nyingi hupikwa kwa njia ya kuokwa kuchemshwa au kukaangwa kidogo kulingana na ladha na mtindwa wa chakula napenda hasa samaki wa majini. Maji safi yaani kwani kwa ladha yake ni ya kipekee na hufanya chakula kiwe cha kipekee kwenye mlo.

Mimi hutumia kompyuta zaidi kwa ajili ya masomo na kujifunza. Kwani inarahisisha kupata taarifa, kufanya utafiti na kuandika kazi za shule au miradi. Kompyuta pia husaidia kupanga ratiba, kuhifadhi nyaraka muhimu na kuwasiliana na walimu na wezangu kupitia barua pepe au programu za mitandaoni. Zaidi ya masomo mara nyingine hutumia kompyuta kwa burudani kama kutazama video, kusikiliza mziki, kutazama michezo.

Wakati wa mapumziko kazini, ninawatembelea wenzangu katika ofisi zingine. Pia, ninatumia fursa hii kwenda kwenye msalani, kuona watu wenye. Wanazembea kazini na kuwahimiza kuendelea kujitia fora katika kazi. Pia kazini, wakati wa mapumziko, mimi huenda kutafuta kinywaji kama vile maji kahawa.

Kwa sasa ninaishi na ndugu yangu katika nyumba za kukomboa mtaa wa mabanda wa Uthiru. Huko nilikuja kuishi nilipotoka kijijini kama mwaka unaisha mwezi wa kumi na moja. Ninachohisi kinanipendeza huku ni utulivu kwa kuwa hamna makelele mingi kama sehemu zingine kubwa za mjini. Mahali hapa ni salama kwa kuwa hamna msongamano mkubwa wa watu.

Ninaenda shuleni maktabani mara mbili au tatu kwa siku. Mara kwanza huwa tunaenda tunapokuwa na somo ambalo linahitaji kufanya upekuzi ama risachi. Mara ya pili tunaenda maktabani ambapo ni masaa ya break ya lunch. Mara ya nene sisi huenda kule pia wakati wa mtu anapojihisi kama mimi huwa ninaenda usiku.